Mimi napenda nyama ya kuku kwa sababu iko na utamu na pia iko na njia nyingi ambazo unaeza ipika kwa mfano, unaeza ikaanga na pia unaeza ichoma. Na pia kuku haina matara kwa mwili.

Ndiyo, ni na kumbu kumbu moja. Miaka kama tano iliyopita. Nilikuwa nikitoka katika chuo kikuu. Huko nairobi. Wakati gari nililopanda, niliketi hapo mbele karibu na dereva. Na gari hilo lilikata breki na kugonga lori la mawe. Hilo siku nilishtuka sana.

Nikifika kazini, kitu cha kwanza mimi hunywa kahawa, mimi napenda kahawa sana. Cha pili, mimi husafisha sehemu yangu ya mahali ya ambapo nafanyia kazi. Pia, mimi huangalia rotuba yangu ili kuona kazi niliyopangiliwa kwa hiyo siku. La mwisho, mimi huangalia kama ujumbe nilizotuma siku ya jana zilijibiwa.

Mimi ningependa kufunga mnyama paka. Mnyama huyo, awe na rangi ya nyeupe na nyekundu. Asiwe ule paka wa kuuma na kugwara watu. Awe anapenda kufanya ucheshi na watoto na kucheza na watoto.

Mimi napenda rangi nyeusi. Rangi nyeusi, ingawaje, iko, giza na inaonyesha kutokua na mani, ni rangi ambayo unezavalia na kitu chochote. Unaezavalia rangi hiyo kwa kaptula, na sketi na chochote.

Mimi huoga mara mbili kwa siku. Mimi huoga asubuhi na mapema kabla niende kazini ili akili na muonekano wangu uwe wa kuamka. Mara ya pili, mimi huoga jioni ili kutoa uchovu wa siku na vumbi.

Lengo langu, katika miaka tano ijayo huku kazini, ningependa kuwa nimeongezwa cheo na kuongezwa mshahara na katika hiyo miaka mitano, pia, ninataka niwe nimeongeza cheti changu na nimeongeza masomo.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege ndege hilo lilikuwa likitoka narobi kwenda mombasa ndege hilo lilichukua saa moja na katika hilo ndege nilishikwa na ungonjwa wa ndege awambalo lilistahimili kwa hilo saa moja.